Mimi napenda kula ugali na wali, lakini kila mmoja ninaona na pendeza katika hali tofauti. Napenda ugali hasa unapo kuwa na mchuuzi mzito wa mboga, nyama au samaki. Kwa sababu ni chakula, kinachonipa nishati na hunijaza kwa uraisi. Wali kwa upande mwingine, upendeza wakati wa milo ya haraka au unapokuwa na mchuuzi mwepesi au supu. Kwa sababu ni rahisi kutengeneza na kuchanganya vizuri na vyakula vingine.

Mimi hupata habari kutoka kwa vianzo mbalimbali, kulingana na aina ya habari ninayohitaji. Mara nyingi hupata habari kupitia televisheni na radio, hasa kwa matukio ya moja kwa moja, na taarifa za kimataifa au kitaifa. Pia napenda kutumia mtandao hasa tuvuti za habari mtandao ya kijamii na blogu za kuaminika, kwa sababu hunipa habari haraka na kwa urahisi. Zaidi ya hapo, upata habari pia kwa kusoma magazeti, majarida na vitabu. Hasa pale ninapohitaji taarifa za kina au chambuzi kwa kina. Pia napenda kuuliza na kushauriana na marafiki, familia na au walimu. Kwani maranyingi wanaweza kunipa mtazamo tofauti au habari mpya ambazo sijaziona mahali pengine. Kwa kifupi, kupata habari kutoka kwa vianzo tofauti ili kuhakikisha ni na taarifa sahihi kamili na za kuaminika.